Ujuzi ambao ningependa kupata ni ujuzi wa kucheza ala ya muziki aina ya gita. Kwa na kwa sababu ni naipenda ala hii ya muziki, nimewahi kujifunza hii ala, lakini bado sijaweza kukamilisha na ningependa kuendelea kujifunza.